Ndiyo, napenda sana hadithi za ajabu, zinavutia kwa sababu zinachanganya ubunifu, fumbo, na hisia za kina kwa njia inayofanya msomaji au mskilazaji aingie kwenye ulimwengu mwingine kabisa. Napenda hadithi za ajabu kwa sababu huvunja mipaka ya kawaida, kama kwa mfano chochote kinawezekana, viumbe wa ajabu safari za kilroho au ulimwengu wa siri. Haya, kuna ya pili, ubeba mafundisho ya kimaisha, kwa njia ya picha na ishara si maeleze ya moja kwa moja. Haya, ya tatu, uchochea mawazo na kufanya mtu ajiulize maswali kuhusu maisha, maamuzi na hatima. Haya, huamusha hisia kama mshangao, hofu tamu matumaini au furaha ya kugundua kitu kipya. Hadithi za ajabu pia zinanafasi kubwa katikata tamaduni nyingi za kiafrika, zinatumika kufundisha, kuburudisha na kuhifathi hekima za kale. Kama unge ya ni, hayo sasa.

Napenda masingire ya kazi niya mani, hechima na vibes poa. Maali mutua naweza kufanya kazi bila stress unnecessary. Kwa maileso ya andani kabisa, napenda masingire ya kazi niya watu wa kuchil na real. Hakuna wishindani wa sumu hao siyaza sa ofisi. Kila mtu na jua roli ake, laki ni piya wa koredi kusaidi ana. Team iwe na komunicate vizuri, Mutua naweza kuwangia bila kuogopa, kudistrupektiwa ama kudowniwa. Ukiwa na idea, unaweza isema bila mutu kusema hiyo ni wijinga. Instead, mnadiscuss kama watuwa zima. Napenda liya piwa masingire niya wongosi mzuri, boss awe ni wisi mutua pressure tu, bali lidawa kuelewa, ana jua kuskiza, kutoa feedback niya wijikujenga na kumotivati. Siyo boss wa micromanage, kila kitu hawa kuleta tension. Kionguzi mzuri ufanya kazi we light ata kama iko challenging. Kuhusu kazi niya we napenda masingira organized na professional, lakini stiff sana, mali kuna order ratiba iko clear na kila mtu na jua expectations piya ni safely na cleanless ni muhimu. Hakuna kufanya kazi kwa masingira machafu ama riski bila sababu. Work-life balance ni kitu na vali sana. Napenda kazi inayo ishimu time ya mtu. Inelewa kwamba mtu anamaisha inje ya kazi. Siyo kila over time bila plan, ukipata space ya kupumuwa creativity na productivity zina wangezeka. Kwa upande wa growth, napenda liya masingira ya nakupushu kue better, mahali kuna opportunities za kujifunza, kuggrow skills na kupanda ngazi. Sio mali unafanya kitu kimojek miyakaiyote bila progress. Napenda kazi inye challenging poa, enye inabuel siku ni maliza. Kwa kifupi kabisa, napendalea masingira ya kazi inye good vibes, teamwork, heshima, growth na balance. Mali unaingilia job ukiwa na moral, unafanya kazi ya ko vizuri na unaenda home ukiwa bado na peace of mind. Mali unaasema hapa naweza ka, hapa naweza grow.